Asubuhi ni mwanzo wa siku na kile tunachokula wakati huo kina mchango mkubwa katika siku yetu. Hivyo, chakula cha asubuhi hutupa nguvu, hutusaidia kuzingatia kazi au masomo na hutueka katika hali, nzuli, ya mwili na akili. Chakula ninacho mala nyingi asubuhi na ni kwanini naona ni muhimu. Kwanza kabisa asubuhi napenda kula chakula chepesi lakini chenye nguvu. Mara nyingi na kunywa chai au uji ni kiambatanisha na mkate au maandazi au viazi vitamu au viazi mvilingo Chakula hiki hunipa ni shati ya kuanza siku yangu bila kunifanya, nijisikie, mchovu Napenda kula chakula cha asubuhi ambacho nirahisi kupatikana na haraka kuanda. Asubui mara nyingi uwa na hakaka za maandalizi ya kwenda sehemu mba mbalimbali kama shuleni au kazini. Ni hivyo, chakula kisochukua muda mrefu kinasaidia sana. Hii hunifanya nisishinde njaa hadi muda wa mchana. Zaidi ayo, napenda kuongeza matunda mala kwa mala. Kama ndizi au chungwa. Matunda hunipa vitamini. Na hunisaidia niisikie mwenye afya zaidi Ata hivyo tunda moja linaweza kufanya tofauti kubwa katika siku yangu Napenda kunywa majia kutoshia asubuhi kabla au baada kula hunisaidia kuamsha mwili maji muhimu sana lakini waengi husau kunywa maji ata hivo najitahidi kuepu kula chakula kizito au chenye mafuta mengi ya asubuhi Chakula kizito hunifanya nijiskie mchovu.

Katika zama za teknolojia ya kisasa, mitandoo ya kijamii imekua semu ya maisha ya kila siku ya watu wengi. Kupitia mitandoo hii watu wasiriana, hujifunza na ushirikiana matukio mbalimbali ya maisha yao. Moja ya mambo yanayowafanya sana ni kueka picha mtandaoni. Ndiyo ningependa kuzungumzia mtazamo mwangu kuhusu uweka picha zangu mtandaoni na sababu zinazo nifanya niwe hivyo kwa wangalifu. Ninaweka picha zangu mtandaoni kwa kiasi na kwa sababu maalum. S kila picha na piga ndiyo na weka mtandaoni. Mara nyingi na weka picha zinazowakilisha tukio muhimu kama shele, safari au kumbukumbunzuli na familia au marafiki. Hii unisaidia kuifazi kumbukumbu na kushilikisha fulaha yangu na wengine Pili kueka picha mtandaoni unisaidia kuwasiliana na watu walioko mbali. Wapo ndugu na marafiki ambao uwa hatuonani mala kwa mala Kupitia picha wanaweza kuona kinachoendelea katika maisha yangu na kujisikia karibu nami Hii uimalisha mausiano atakama tuko mbali kijiografia Ninaweka picha mtandaoni wa uangalifu mkubwa wa usalama na ishima Kabla ya kueka picha na jiuliza kama picha hii inafaa ina heshima na aina tarifa binafsi zinazoweza kuniletea matatizo Pia naheshimu falaga ya watu wengine kwa kikisha siweki picha zao bila liza yao Zaidi ayo ninaamini kuwa si lazima kueka picha nyingi mtandaoni ili kusibitisha fulaa au mafanikio Wakati mungine kuifazi baazi ya mambo binafsi ni jambo jema maisha si mashindano ya kuonyesha kia kipu Bali ni safari ya kujifunza na kukua Kweka picha mtandaoni, kuna nifundisha nizamu ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Nina jitahidi kutotumia muda mwingi kutafuta pongezi au maoni ya watu. Bali, kutumia mtandao kwa kujifunza, kuwasiliana na kushiliki mambo yene manufaa. Kwa upande mwingine, picha zinaweza kuwa njia ya kuiereza na kuonesha vipaji. Watu wengine utumia picha kuonesha sanaa, ubunifu au ata kazi zao. Jambo hili nzuri endapo litafanywa kwa njia nzuri na yenye marengo mazuri. Kwa kumalizia jibu langu wa swali la je unaweka picha zako mtandaoni ni ndiyo lakini kwa wangalifu na kwa gusala. Kueka picha mtandaoni kunaweza kuwa jambo nzuri kama litafanywa kwa heshima usalama na marengo mazuri. Ninamini tukitumia mitandao ya kijamii kwa busala Tunaweza kulinda faragazetu na kujenga mausiano yenye afya katika dunia ya ki.

Wema ni jambo dogo kwa macho, lakini linanguvu kubwa sana katika kubadilisha maisha ya watu. Kitendo kimoja cha kutenda wema kinaweza kuleta tabasamu, matumaini na ata kubadilisha siku mzima ya mtu. Leo ningependa kuzungumzia kitendo chawema nilichoai kufanya na somo nilojifunza kupitia tukio ilo. Siku moja nilikutana na mtu aliyekuwa na shida ndogo lakini ilikuwa muhimu kwake. Halikuwa akitaji msada lakini akuwa na mtu wakaribu wakumsaidi. Niliona haliyake na nikaamua kuchukua hatua Atakama nilijua msaada wangu unaweza kuwa mdogo ila nilimsaidia kwa kile nilicho weza Kwa muda wangu kwa usikivu na kwa moyo wakujali Nilipofanya kitendoicho chawema siku tarajia kupata malipo yoyote Nilifanya kwa sababu nilijua ningependa kusaidia kama ningekua katika hali kama yake Baada ya kumsaidia niliona tabasamu usoni mwake na hilo nilifanya nijiskie furaha ya kipekee Nilijifunza kuwa wema hautaji uwe na pesa nyingi Bali unahitaji moyo wakujali na moyo wakujitolea Kitendo hicho kilifundisha kuwa Kila mtu anaweza kutenda wema bila kujali umri, hali alionayo wema naweza kuwa kusikiliza mtu kumpa ushauri mzuri kumsaidia kubeba mzigo au ata kumfaliji mtu mwenye huzuni. Mambo madogo madogo ya naweza kuwa makubwa sana kwa mtu mwingine. Na zaidi ya hayo niligunduwa kuwa wema unauludi kwanjia tofauti. Baada ya tukio hilo nilijisikia mwenye furaha amani na furaha moyoni. Hata kama sikupata kitu chochote kama malipo ila nilipata falaja kubwa ya ndani yangu na hisia ya kuwa mtu bora zaidi. Hii ili nifanya nitambue kuwa wemah unijenga pia na mimi kama. Kitendo hicho cha wema kili nifanya ni anze kuangalia watu jicho la huruma zaidi. Nijifunza kuwa, watu wengi wanapitia changamoto ambazo hatuzioni kwa macho. Kwa hiyo, kuwa na subira, heshima na moyo wakusaidia ni jambo la muhimu sana katika ya jamii.

Siku kuu ni nyakati muhimu na nyakati maalumu zinazotupa nafasi ya kupumzika, kushukuru na kushirikiana na watu tunaowapenda. Siku kuu huleta furaha mshikamano na kumbu kumbu mzuri katika maisha yetu. Kila mtu ana namna yake ya kusherehekea siku kuu kulingana na tamaduni, imani na mazingira analoishi. Leo ningependa kuzungumzia jinsi ninavosherehekea siku kuu na umuhimu wake katika maisha. Kwanza kabisa, ninapoanza kusherehekea siku kuu, ninaanza kwa maandalizi, maandalizi yanaweza kuwa kusafisha nyumba, kununua mahitaji muhimu, au kupanga ratiba ya kukutana na familia na marafiki. Maandalizi haya hunifanya nijisikie kuwa siku kuu inakaribia na huongeza hamasa na furaha Pili siku kuu kwangu ni muda wa kuwa pamoja na familia Ninapenda kukaa na wazazi, ndugu na ya maana tukizungumza, tukicheka na kukumbusha na mambo ya dhamana kuwa pamoja, huleta furaha na kunifanya, njisikie, salama na kuthaminiwa. Familia ni msingi wa furaha ya siku kuu. Zaidi ya hayo, ninasherehekea siku kuu kwa kushiriki chakula marumu. Mara nyingi tunaandaa vyakula ambavyo haviipatikani kila siku kushirikiana chakula ni njia mojawapo ya kuonesha upendo na mshikamano. Chakula hutukutanisha na kuleta mazungumzo yenye furaha. Siku kuu ni muda wa kushirikiana na jamii, ninajitahidi kutembelea jirani, kutoa salamu na pale inapowezekana kuwasaidia wale wenye mahitaji maalumu. Siku kuu hunikumbusha umuhimu wako kugawana kile nilicho jaliwa na wengine. Hasa wale ambao hawana uwezo mkubwa. Siku kuu pia ni muda mzuri wa kupumzika na kujitathmini. Ninatumia muda huu kufikiria malengo yangu, kushukuru kwa hatua, niliofikia na kupanga mipango ya mbele kupumzika pia hunipa nguvu mpya ya kuendelea na maisha ya kila siku na zaidi ya yote ninasherehekea siku kuu kwa kuduisha amani na heshima siku kuu ni muda wa furaha na sio muda wa migogoro Ninajitahidi kusamehe, kuomba radhi, pale inaponibidi na kujenga mahusiano, mazuri, zaidi na watu wanaonizunguka Kwa kumalizia, ninasherehekea siku kuu kwa maandalizi, kuwa pamoja na familia, kushiriki chakula, kushirikiana na jamii, kupumzika na kudumisha amani siku kuu sio tu siku ya mapumziko, bali ni nafasi ya kuimarisha mahusiano na kuishi kwa furaha. Ninaamini, tukisherehekea siku kuu kwa upendo na mshikamano tutakuwa na jamii yenye amani na jamii yenye.

Katika maisha ya kila siku, kila mtu anakitu ambacho anakiona kuwa cha samani. Samani ya kitu haipimi kwa bei yake pekee, bali pia kwa maana na umuhimu wake katika maisha ya mtu. Kitu cha samani ninacho hifadhii na kwanini ni muhimu na hifadhi? Kitu cha samani kinaweza kuwa kitu kinachonekana au kisichoonekana kwa mfano baadhi ya watu huifadhi fedha simu au vitu ya samani. Wengine huifadhi kumbukumbu kama picha barua au zawadi walizopewa. Na watu wanaowapenda kila kitu kina samani kulingana na hisia na uzoefu wa mtu Mimi binafsi ninahifadhi kumbukumbu muhimu kuliko mali za bei kubwa Ninahifadhi picha za familia, ujumbe wa kutia moyo na vitu vingine vidogo vidogo vinavyonifanya nikumbuke hatua muhimu za maisha yangu vitu hivi hunikumbusha nilikotoka na kunipa nguvu ya kuendelea Pili kufadhi vitu vya samani kuna hitaji uwajibikaji na umakini Kitu cha samani kinahitaji kutunzwa vizuri ili kisiharibike au kupotea kwa mfano mtu anaweza kuweka kitu chake mahali salama Kukifungua vizuri au kukilinda dhidi ya uharibifu Hii hunifundisha nidhamu ya kujali Zaidi ya hayo kuhifadhi kitu cha samani hunifundisha kusamini na kushukuru Kila ninapokiona au kukitumia ninakumbuka juhudi muda au mtu aliyenipa kitu hicho na hii hunifanya nijisikie mwenye shukurani na kunifanya nisiwe mtu wakudharau vitu vidogo vitu vya samani ambavyo haviwekweki kama sanduku bali ndani ya moyo na akili mfano wake ni elimu, heshima na ndoto vitu hivi ni vya samani sana Kwa sababu havi haviwezi kununuliwa kwa fedha na vina mchango mkubwa katika maisha ya badae Kwa upande mwingine kuhifadhi vitu vya samani hufundisha busara ya maisha hutufanya, tufikiri kabla ya kufanya maamuzi, kulinda, tulichonacho na kuianda kwa siku zijazo ni somo muhimu hasa kwa sisi vijana tunojifunza kujitegemea Kwa kumalizia ndio nahifadhi kitu cha samani Si kwa sababu ya bei yake, bali kwa sababu ya maana yake katika maisha yangu kuhifadhi kitu cha samani, unatufundisha uwajibikaji, shukurani na kujitambua Kila mtu ana kitu chake cha samani na ni jukumu lake kukilinda na kukisamini na kukitunza.

Unatumia wifi au data ya simu? Katika dunia ya leo teknolojia internet imekua sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku karibu kila shughuli tunayoifanya kwa sasa inahitaji mtandao Kwanzia mawasiliano, masomo, kazi, hata burudani Ndio maana swali la kama natumia wifi au data ya simu limekua la kawaida na muhimu Kwanza kabisa ningependa kuelezea kuwa natumia wifi na data ya simu Lakini kila moja kwa wakati wake na kulingana na mazingira Wi-Fi mara nyingi hupatikana nyumbani, shuleni au kazini na kwa kawaida huwa na kazi nzuri pamoja na gharama ndogo kwa matumizi ya muda mrefu. Ninapokuwa nyumbani au sehemu yenye wifi napendelea kuitumia kwa sababu inaniruhusu kuangalia video, kupakua file na kufanya kazi mtandaoni kwa kuwasiliana bila hofu ya bundle kuisha haraka. Wi-Fi hunipa uhuru wa kutumia internet kwa muda mrefu, bila wasiwasi mkubwa wa gharama. Data ya simu nayo ni muhimu sana, hasa ninapokuwa safarini au nje ya nyumba. Data ya simu hunifanya niendelee kuwasiliana kutumia mitandao ya kijamii kusoma taarifa au kujibu ujumbe wa haraka popote nilipo, ingawa data ya kwenye simu inaweza kuisha kwa haraka inasaidia pale ambapo wifi, haipatikani Pili matumizi ya wifi ya data ya simu hunifundisha kupanga matumizi ya asilimali. Lazima nijue ni lini nitatumia wifi na ni lini nitatumia data ya kwenye simu yangu. Ili kuepuka gharama zisizo na za lazima kwa mfano Sipendi kupakua video kubwa nikiwa natumia data kwenye simu yangu bali, nitasubiri mbaka ni.

Kucheka ni sehemu muhimu sama ya maisha ya binadamu. Kicheko hupunguza mawazo, huleta furaha na hufanya maisha yaonekane mepesi. Hata pale mambo ya napokuwa magumu, leo ningependa kuzungumzia kuhusu nini hasa kinachonifanya ni cheke na kwanini kicheko ni muhimu kwangu. Kwanza kabisa, kinachonifanya, nicheke zaidi, ni mazungumzo ya uchikesha Wakati mwingine, sio jambo kubwa, bali ni maneno, madogo madogo, vichekesho, vya ghafla au kumbukumpu za zamani, zinazo tufanya, tucheke, bila ata kupanga kIcheko cha pamoja huimalisha, urafiki na huleta ukaribu makosa na pili makosa madogo madogo ya kila siku na ayo hunifanya ni cheke na kutabasamu Kwa mfano mtu anapokosea maneno au mimi mwenyewe napofanya jambo kwa bahatimbaya Badala ya kukasilika naamua kucheka kwa sababu makosa hayo hunikumbusha kuwa sisi sote ni binadamu na hakuna binadamu alie kamilika Pia watoto unifanya ni chieke sana namna wanapongea kwa ukweli na wanavyo uliza maswali ya kushangaza na wanavyo furahia vitu vidogo hunipa furaha kubwa kuangalia tabasamu lao hunifanya nisahau matatizo ya watu wazima Zaidi ya hapo vipindi vya vichekesho video fupi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii au hadithi za kuchekesha hunifanya nicheke hasa ninapokuwa na mawazo mengi Kicheko hunipa mapumziko ya akiri na hunifanya nijisikie huru kwa mulu.

Kila mmoja wetu anandoto ya kuwa na uwezo maalumu. Kitu ambacho kingetuezesha kufanya mambo makubwa katika maisha. Uwezo ni nguvu ya ndani inayotuezesha kufanikisha malengo yetu, kusaidia wengine na kubadilisha dunia kwa njia pana. Ningependa kuzungumzia uwezo ninaopenda kwa nao na kwa nini ni muhimu kwangu. Kwanza kabisa ningependa kuwa na uwezo wa kuwasiliana vizuli na watu uwezo huu ni muhimu kwa sababu kunasaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi kushilikiana na wengine na kutatua migogoro mbali mbali kwa amani watu wanaoweza kuwasiliana vizuli wanapata nafasi mzuli ya kueleza mawazo yao, kushilikiana na wengine na kushinda changamoto. Pili ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza kwa halaka. Dunia inabadilika kila siku. Kila mtu anahitaji kujifunza ujuzi mpya ili kushilikiana na teknolojia, sayansi au masomo ya maisha. Wezo huu ungesaidia kukadiliyana na changamoto yoyote bila bila hofu na kunifanya niwe tayali kwa kila fulza mpya inayoweza kuja. Zaidi hayo ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia wengine kwa urahisi. Hii nikama kuwa na moyo wa huluma na busala ya kusaidia bila matarajio ya malipo. Kuwa na uwezo wa kusaidia wengine kunaleta fulaha kubwa kunijenga binafsi na kunifanya niwe sehemu ya mabadiliko chanya katika jamii. Pia, ningependa kuwa na uwezo wakuunda na kubuni mambo mapya. Ubunifu niuwezo wakuona suluisho la kipekee, kuunda vitu vinavosaidia maisha na hata kuleta burudani. Ubunifu hunifanya niwe na hofu ya kujaribu mambo mapya na kushilikisha mawazo yangu kwa wengine. Najua kuwa, uwezo haimaanishi kuishi bila juhudi. Uwezo wowote lazima uzidi kujengwa na kuendelezwa kila siku kwa mfano, Kuasiliana vizuli kuna hitaji mazoezi kujifunza maneno na maadili mema. Kujifunza kwa haraka kuna hitaji subila na nizamu. Kwa hivyo, kila uwezo unahitagi jitiada na kuwa na moyo wa kujifunza. Kwa kumalizia, ningependa kuwa na uwezo wa kuwasiliana vizuri, kujifunza halaka, kuwasaidia wengine na kubuni mambo mapya. Wezo huu ungenisaidia si tu mimi binafsi bali pia jamii yangu na watu wengine Ndoto yangu ni kuwa mtu mwenye uwezo mkubwa na kubadilisha maisha ya wengine, na kuwacha alama chanya duniani. Naamini kuwa kila mtu ana uwezo anauwezo wakipekee ndani yake. Na jukumu letu ni kulitambua na kulikuza kwa moja, tunaweza kukuza uwezo tulionao na kubolesha maisha.

Asubuhi ni wakati wamwanzo wa siku. Na kile tunachukinywa huchangia sana jinsi siku yetu itavyo kuwa. Kinywaji cha asubuhi kinatupa nguvu hutuamsha na kutuweka katika halinzuli ya mwili na akili. Kinywaji ni nachopenda kunywa asubuhi ni chai. Chai ni kinwaji ambacho kinanipangu na kunisaidia kuamuka vizuli baada ya usingizi wa usiko mzima. Ladha yake na harufu yake hunifanya na hufanya kila asubuhi yangu iwe ya furaha. Chai pia ni rahisi kuanda na inapatikana kwa urahisi nyumbani au mahali pengine popote. Kunywa kinywaji cha asubuhi huchangia kuamsha aklii na mwili. Baada ya kunywa kikombe chachai au maziwa, huwa najisikia nikiwa makini zaidi, tayari, kuanza kazi au masomo ya siku. Kinywaji hiki hufanya mwili wangu uwe tayari kukabiliana na changamoto mbalimbaji za siku Zaidi ya hayo kinywaji ch asubuhi mara nyingi huleta kumbu kumbu mzuri chai au kahawa mara nyingi hutolewa na familia au marafiki na hufanya asubuhi kuwa wakati wafuraha na msisimuko Kila kikombe cha kinywaji huleta kumbukumbu nzuri na tabasamu usoni mwangu. Kinywaji cha asubui ni njia ya kupumzika kidogo kabla ya kuanza shughuli kubwa za kila siku. Hata daikachache za kunywa chai au kunywa kinywaji cha asubuhi ni ya kufikilia au kusoma zinaweza kunilizisha na kunipa amani na utulivu wa akili. Hii ni muhimu sana kwa afya ya akili na hisia zetu. Hata hivo ni muhimu pia kunywa kinywaji kwa uiano. Kunywa kinywaji chenye sukari nyingi au kahawa nyingi sana Akuendi vizuri kwa mwili Kwa hivyo napendelea kiasi kidogo chachai au kinywaji chenye afya ambacho kinanipa nguvu bila kuwasili afya yangu Kwa kumalizia, kinywaaji ninachopenda kunywa wakati wa asubuhi ni chai na kwa sababu, kinasadia kuamka na huchangia kumbukumbu nzuli na kunipa amani ya akili na hufanya siku yangu ianze vizuri Kila mtu anakinywaji chake ambacho angependa kunywa kwa wakati wa asubuhi Nakina chompendeza lakini kwa mimi chai nikinywaji chafuraha na kunipa nguvu ki.

Kila mara, tunapopata nafasi ya kuanzisha mradi mpya wa kazi. Tunapewa fursa ya kuonyesha ubunifu, kupanga na kufanikisha jambo ambalo linaweza kubadilisha hali au kutoa manufaa kwa wengine. Leo ningependa kuzungumzia namna ninavyoanza mradi mpya wa kazi na hatua muhimu zinazohusika. Kwanza kabisa, kila mradi unaanza na wazo. Ni muhimu kuwa na wazo la mradi huo unalenga nini na ni tatizo gani linasuluhishwa au ni huduma gani inayotolewa. Kwa kufanya utafiti wa awali na kuelewa tatizo au fursa kunasadia kuanzisha mradi kwa msingi thabiti bila wazo bora mradi unaweza kushindikana. Ata kabla ya kuanza Baada ya kupata wazo, hatua inayofuata ni kupanga mradi kwa undani. Hii inahusisha kuweka malengo ya mradi, kuamua ni rasilimali gani zinahitajika na kutathmini muda wa kutimiza. Kila sehemu ya mradi kupanga kwa undani na unasaidia kuhakikisha kuwa mradi unafanikishwa bila matatizo makubwa ya ghafla kujenga timu ni muhimu sana. Mradi wa kazi mara nyingi hauwezi kufanikishwa na mtu mmoja. Hivyo ni muhimu kuwa na watu wenye ujuzi tofauti ambao wanaweza kushirikiana kwa njia bora. Kila mshiriki wa timu anapewa majukumu wazi na hii huongeza uwajibikaji wenye njia. Kabla ya kuanza rasmi ninahakikisha nafanya majaribio madogo. Hii ni kama hatua ya kuangalia kama wazo langu litaenda sawa na mipango. Jaribio la awali linaweza kubaini changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kurekebishwa kabla ya mradi kuanza kikamilifu Hivyo ni muhimu pia kuwa tayari kubadilika Wakati mwingine mambo huwa hayaendi kama tulivyopanga na ni lazima tuwe na ufahamu wa kutafuta suluhisho mbadala na la haraka. Ubunifu na urahisi wa kubadilika ni muhimu sana katika mradi mpya.

Mauwa ni moja wapo ya maajabu ya asili yanaopendeza, yanaopendezesha macho na moyo wa binadamu, yana rangi mzuri, alufu tamu na mara nyingi uleta furaha kubwa pale yanapokuwa karibu nasi. Kwa nini napenda mauwa na umuhimu wake katika maisha? Kwanza kabisa napenda maua kwa sababu yanapendeza na kutoa fulaha ya kuyaona. Kuona maua yenyewe yenye langi tofauti kama nyekundu njano au zambarau kuna nifanya nijisikie fulaha ndani ya moyo wangu. Langi na umbo la maua hunisaidia kupumzika na kusahau mawazo na wasiwasi. Napenda maua kwa sababu yanatoa alufu mzuri.Alufu ya maua kama maua ya walidi au maua ya ina yoyote ile hufanya mazingira kuwa safi na mara nyingi napenda kuwa karibu na maua wakati wa kusoma, kufanya kazi au kupumzika Kwa sababu arufu hiyo unisaidia kuzingatia na kuwa na hali ya utulivu Zaidi yayo maua nayapenda kwa sababu uwakilisha hisia na ujumbe watu hutoa maua kama ishara ya upendo, heshima au ata shukrani Hii inafanya maua kuwa zaidi ya vitu vya kuangalia tuu ni sehemu ya mawasiliano ya hisia kwa mfano kumpa mtu mauwa ya langi ya waridi kunaonesha heshima na upendo wa dhati. Pia napenda mauwa kwa sababu yanakumbusha uzuri wa maisha na asili. Hata katika siku chungu au zenye huzuni Hata katika siku mbaya au siku zenye huzuni Nikiona maua huwa yananipa tumaini na kunikumbusha kuwa maisha ni mazuri na kuna mambo madogo madogo yanayoweza kutuletea fulaa Hata hivyo napenda kusema kuwa Napenda maua siyo tu kuhusu kuangalia tu bali ni kujali na kulinda kuifazi maua katika bustani au nyumba kunatufundisha kuwa na uvumilivu nidhamu na kutunza mazingira yetu. Kwa kumalizia napenda maua kwa sababu yanapendeza, yana harufu nzuri, yana ashiria hisia na yanakumbusha uzuri wa maisha maua ni alama ya fulaha, upendo na amani Ninaamini kuwa kila mtu anapenda maua kwa namna fulani na upendo huu huleta fulaa na matumaini katika maisha yetu.

Ngoma ni moja ya aina za burudani na sanaa ambazo zimekua sehemu ya maisha ya binadamu. Tangu karne hizo. Sio tu burudani ngoma pia ninjia ya kuonesha hisia kushirikiana na wengine na ata kuenzi tamaduni za kijamii. Kwanza kabisa napenda kucheza ngoma kwa sababu inanifanya niisikie, furaha na lraha. Wakatu wa kucheza, mwili wangu unapata mazoezi, lakini pia moyo wangu unafurahia. Ngoma hunisaidia kusahau mawazo mabaya na kuzingatia furaha ya sasa. Hii ni njia mzuri ya kupumzika, badala ya shuguli nyingi za kilasiku Pili kuchesa ngoma kuna nifundisha kushilikiana na wengine Mara nyingi ngoma hufanywa pamoja na marafiki familia au jamii Tunapocheza pamoja, tunajifunza kufanya kazi kwa mshikamano, kuheshimiana na kushirikiana bila manemo ili ni darasa muhimu la maisha ya kila moja wetu na zaidi hayo napenda kucheza ngoma kwa sababu ninjia nzuri ya kuonesha hisia Ngoma inaweza kuonesha furaha, uzuni, shukrani au sherehe. Kutumia mwili kuonyesha hisia na inifanya nijisikie kuwa huru na kunipa na fasi ya kujieleza bila maneno. Kucheza ngoma kuna saidia kuboresha afya mwili na akili. Mwendo wa mwili unapo pigana na muziki unisaidia kuwa nguvu. Mwendo wa mwili unapo jumuishwa na muziki hunisaidia kuwa na nguvu, kuongeza ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Hii ni faida kubwa kwani inachangia afya bora kwenye miili yetu na akilizetu. Hata hivyo napenda kusema kuwa kucheza ngoma pia ninjia ya kuhifadhi na kuenzi utamaduni wetu. Kila jamii inangoma zake maalum zina zohusiana na sherehe, historia au mira. Kucheza ngoma kuna saidia kutambua utambulisho wetu na kuenzi ulisi wajamii yetu Kwa kumalizia napenda kucheza ngoma sababu inanifanya, nijisikie, mwenye furaha, inanifundisha kushirikiana na wengine na ninjia ya kuonesha hisia zetu na pia inaboresha afya yangu na inanisaidia kuifadhi utamaduni wetu Ngoma ni seemu ya maisha, ngoma ni burudani na ngoma ni elimu Kwa wakati moja, ninamini kila moja anapopata nafasi ya kucheza ngoma moyo wake unajaa na furaha na amani.

Mafunzo gani ya kazi yamenisaidia zaidi katika safari ya kazi na maisha kwa ujumla, mafunzo yana nafasi kubwa sana. Mafunzo utujenga, utupa ujuzi na utusaidia kukabiliana na changamoto mbali mbali za kazi kwa ujasili. Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi na kwa nini yana umuhimu mkubwa kwangu mimi. Kwanza kabisa, mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano kazini. Mafunzo haya yamenifundisha jinsi ya kuzungumza kwa heshima, kusikiliza kwa makini na kuerezea mawazo yangu kwa wazi. Kupitia mafunzo haya nimeweza kufanya kazi vizuri na wenzangu kuepuka migogoro, isio na lazima na kujenga mausiano mazuri kazini. Mafunzo mengine ni mafunzo ya usimamizi wa muda. Mafunzo haya pia yamenisaidia sana, nilijifunza kwani nilijifunza kupanga kazi zangu, kuweka vipaumbele na kutumia muda wangu kwa ufanisi. Mafunzo haya yamenifanya niwe na nizamu, kazini, nikamilishe kazi mbalimbali kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo. Unaotokana na kukimbizana na majukumu. Na mafunzo mengine ambayo yamenisaidia ni mafunzo ya kufanya kazi kama timu au kufanya kazi kwa timu. Mafunzo haya yamekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Mafunzo haya yamenifundisha kuwa mafanikio ya kazi hayapatikani kwa mtu mmoja pekee yake bali kwa ushirikiano na watu wengine. Nimejifunza kuheshimu mawazo ya watu wengine, kugawana majukumu na kusaidiana pale changamoto zozote zinapotokea.

Kabla ya kulala usiku, huwa napenda kutumia muda wangu kwa utaratibu, kunaonisaidia kutulia na kujandaa kwa usingizi mzuri. Usiku ni wakati muhimu sana kwa sababu ndiyo mwisho wa siku na namna navumalizia siku yangu uwasili sana usingizi wangu wa kila siku. Kwanza kabisa napenda kupumzika kidogo. Baada shuguli nyingi za kila siku, mara nyingi huwa nimechoka kutokana na kazi Hivyo na jitahidi kutulia, kukaa kimia au kulala kitandani kwa muda mfupi bila ya kufanya jambo linaloweza kuichosha akili yangu Kabla kulala, mara nyingi nangalia simu yangu kwa muda mfupi, nangalia ujumbe muhimu au tarifa mbalimbali, lakini najitahidi kutuitumia sana kwa sababu nikikaa muda mrefu kwenye simu, usingizi utanipata, na baada ya hapo huwa naweka simu pembeni baada ya kumaliza kuitumi.